Ninapenda kujumuika na familia yangu na kufanya shughuli kama kukula pamoja ambapo huwa ninapenda ku Wakati ambapo tunakusanyika, tunapika pamoja, tunakula na kusharehekea kuwa pamoja. Pia huwa ninapenda wakati ambapo tunasafiri pamoja. Hasa tunapoenda kuangalia mahali ambapo ni pageni na hatujawahi kuenda tena, huwa ninafurahia wakati ambapo tunaenda pamoja nao. Tunasafiri, tunajionea mandhari mapya, mazingira mingine, tofauti na yale ambayo tumeizoea.

Naam, ninapenda kutembea kwa miguu, hasa wakati ambapo ninaenda mahali ambapo hakuna urefu, urefu wake siyo mkubwa sana, ninaweza kutembea kwa miguu, kwa sababu pia wakati ambapo ninatembea kwa miguu, ninaweza kufanya mazoezi, ili kusaidia mwili wangu kukaa kama una afya nzuri Wakati ambapo siezi kufanya mazoezi kwenye chumba cha kufanyia mazoezi huwa ninapenda kutembea kwa miguu Lakini wakati pia ambapo hewa hali ya hewa ni mzuri na inaeza kunikubalisha kutembea.

Na inapenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu kwanza kabisa kununua vitu mtandaoni ni rahisi na pili pia ninaweza kununua hata iwapo siuko kwenye duka na nipo mbali na dukani ama kitu ambacho ni nakitaka na weza kikosa dukani lakini nikipata kwenye duka za mtandao. Shida moja kubwa inayathiri kununua vitu mtandaoni ni kudanganywa Hasa kuibiwa kwa bidhaa ama bidhaa kufika kama zimeharibika na pia mtu hata kukuibia na kuletea kifuwa mbacho wa ukununua ama kituwa mbacho wa ujakinunua.

Historia ni mzuri na ninapenda kujifunza kwa sababu inatuelekeza kuhusu mambo mengi, inatoa mafunzo tofauti kwanjia ya nyimbo, hadithi na mambo na maandishi mengine na pia ilikuwa ikitumika hapo awali vile ambavyo mambo yalikuwa yakifanyika hapo awali na historia inaeza kutufunga ama kutusaidia kujua jinsi ambavyo mambo ya natendeka Ama tunaweza kutenda mambo sasa kuturekebisha wakati ambapo tunakosea na pia kutufunza mambo mengi ambayo hatuyajui ama hayajakuwa yakifunzwa nyakati za sasa.

Kumbukumbu moja ambayo ninayo ya kutisha ni wakati ambapo niliweza kuwa nikitoka nje usiku nilipokuwa natoka kwenye safari yangu ambapo nilipatana na magaidi wawili walioniteka nyara na kunipora vitu ambavyo nilivyokuwa navyo. Bahati nzuri sikuweza kupata kichapo lakini nilinusurika kifo kwa sababu magaidi hawa walinipora na kuenda na vitu vyangu vyote. Na ni kumbukumbu ambayo ilikuwa ya kutisha sana kwangu kwa sababu ni kitu ambacho sikuwai kukipitia tena ni jambo la kuagofya kwa sababu kulikuwa usiku na singepata usaidizi kutoka mahali pengine popote kwa hivyo mimi. Kwa maoni yangu naweza kusema kuwa hilo ni jambo ambalo lilinitishia sana na siwezi kulisahau.

Mtu aliyenifunza jambo muhimu zaidi, ni mzazi wangu, mama yangu aliweza kunifunza jambo muhimu zaidi na aliniambia Iwapo naweza ama wakati ambapo nitakuwa nikiishi maisha yangu, ninafaa kukumbuka kuwa jambo muhimu zaidi ni kujipenda na kujithamini kwa lolote lile Wakati ambapo ninatenda mambo, ninahakikisha kuwa ni mambo ambayo hayawezi kunithuru mimi wala kuthuru watu ambao tunashirikiana nao Pia kuwa wakati ambapo ninatenda chochote, ninafanya kulingana na mapenzi yangu na nisio kuidhinishwa ama kulazimishwa na mtu yeyote Pia wakati ambapo ninafanya jambo, ninahakikisha kuwa jambo hilo linanifraisha na kuninufaisha mimi kabla ya kunufaisha mtu yeyote aliye karibu na mimi.

Unapenda kuvaa nguo, ninapenda kuvaa nguo aina ya suruali ndefu, na vazi la juu, naeza kuwa nishati, tishati ama ata sweta nyepesi, wakati ambapo hakuna baridi kali, lakini kwa kawaida mimi upenda kuvaa suruali ndefu. Kwa sababu inanizuia kwanza kabishsa wakati ambapo kuna baridi nisieze kuskia baridi hasa kwenye miguu na pia ni mavazi ambayo yanaeza tumika inje na ndani ya nyumba Pia surualindefu ambazo ni nzuri zinakubalika kazini na maali kwingine kama vile shuleni unaeza kuvaa surualindefu Pia wakati ambapo kuna joto zaidi unazuia kuchomeka na jua ama miale ya jua kunichoma sana na jambo hilo linanifraisha sana kwa sababu ninaweza ku kukaa nikiwa sawa bila wasiwasi wowote.

Kila jioni kabla ya kulala, nitasema Wakati ambapo ninatoka kazini nikienda nyumbani ninapofika nyumbani kwanza kabisa huwa nina andaa chakula cha jioni Ninatengeneza chakula cha jioni ninakula baada ya hapo ninaoga na kupumzika kidogo wakati wa mapumziko, ninaweza kutizama runinga, nitizame habari zilizokuwa zikijiri, au pia nitizame video. Mitandaoni kuangalia ni kipi ambacho kimetendeka, ama hata tu kujivinjari, ninaweza pia kusoma kwa kupitia vitabu vya kielektroniki, ama vitabu vya simu ama hata kusoma tu vitabu vingine vilivyoko nyumbani Baada ya hapo ikifika masaa ya saa nne ikielekea saa tano ninalala ili nipumzike kwa siku inayofuata.

Naam, mimi napenda kusoma gazeti, hasa wakati ambapo ninasoma gazeti, siyo lazima ziwe gazeti zilizoandikwa zinaweza kuwa pia ni gazeti zaki elektroniki ambazo ninapenda kusoma na kuangalia mambo yanayo endelea. Kuna vipengele fulani vinavyokuwa ama ambavyo ningetaka kujua ama kuvisomo vilivyo kwa gazetini na pia kuangalia habari ambazo zilizopewa kipaumbele kwenye gazeti hilo kwa hivyo kwa kawaida mimi naweza sema hata awali ambapo hakukuwa na gazeti za ki elektroniki nilikuwa bado ninapenda kusoma gazeti ili nijue kipi kinachoendelea na pia kujifunza mengi kuhusu mambo mengine yanayoendelea duniani na pia hapa nchini.

Maktabani huwa ninapenda kuenda angalau mara mbili ama tatu kwa wiki kufanya masomo yangu ya kibinafsi hasa wakati a mbapo nipo kwenye masomo huwa ninapenda kufanya uchunguzi wangu wa kibinafsi masomo yangu ya kibinafsi maktabani mbali na hayo, huwa ninapenda kuenda makitabani ili niweza kujifunza mambo mengi zaidi, mimi ninapenda kusoma vitabu hasa vile vya kihistoria ili nijue mambo ya ambayo yalivyokuwa yakitendeka awali pia wakati huu tunaeza kusoma vitabu vingine ama kupata rasili mali zingine za kiujuzi zinazo weza kusaidia kukuza uwezo wakiakili, uwezo wakufikiria na pia kuweka kumbu kumbu. Kwa mambo mengi ambayo tunaeza kujifunza kutumia vitabu vilivyo ko maktabani.

Wakati ambapo kuna msongo wa kazi, kitu cha kwanza na cha muhimu zaidi ni kuhakikisha kuwa nahifadhi muda kama inavyowezekana. Kama ninaweza kuhifadhi muda wowote hilo ndilo jambo ninafanya kwa Ama ninaweza kufanya kwanza kabisa huwa ninapenda kuhifadhi muda wangu na kuutumia vizuri zaidi ili kuhakikisha hakuna muda wowote ambao umepotea Kwa sababu kama kuna kipimo fulani cha kazi ambacho ninafaa kuwa nimemaliza kwa muda fulani ama kwa hiyo siku ni lazima nimalize na nimalize na nifanye vizuri inavyofaa Kwa hivyo ninaweza sema kwanza kabisa huwa sipendi kupoteza muda hata kidogo na ninaweza huwa ninafanya juhudi ili kutumia muda wangu vizuri ili kuhakikisha kuwa kazi imefanyika kwa ustadi na kwa ufasihi zaidi kama inavyohiyajika ili pia kukuwa na kazi rahisi kwa wenzangu na pia wasimamizi wangu.

Kazi ambayo ninaithamini zaidi ni kazi inajulikana kama vile kazi ya kusaidia watu. Kazi za usaidiaji na kuhifadhi haki za kibinadamu ni kazi ambayo huwa ninaithamini sana na watu ambao wanafanya kazi hiyo Kwanza kabisa kwa kuwa duniani tunapoishi leo kuna mambo mengi mabaya ambayo yanatendeka na ili kuhakikisha kuwa mambo hayo hayathiri watu ama yamepungua kwa kiasi kikubwa, mambo ya uhalifu Wizi wa rasilimali, kufinya kwa makundi madogo yasiyojiweza Umasikini wakupindukia. Ili kupunguza mambo mengi kama hayo wanaofanya kazi kwenye mashirika ya kutetea haki za kibinadam, huwa wanafanya kazi nzuri na ya maana zaidi ili kuhakikisha watu kama hao hawasahauliki katika jamii.

Ninafurahia sana kuwa nyumbani kwanza kabisa kwa sababu ninapumzika na ninaweza kufanya kitu chochote ambacho nikipendacho. Ninachofurahia zaidi kwa kuwa nyumbani ni kuwa ninaweza kufanya usafi wangu binafsi hasa katika chumba changu kusafisha vitu vyangu na pia mimi mwenyeve ninaweza kuunda nywele kutengeneza nywele kusafisha mwili meno. Na hata sehemu zingine za mwili ambazo ningependa kusafisha wakati ambapo nipo nyumbani mbali na usafi, mimi hupenda kupumzika kwa njia kusikiza muziki na kufurahia nyimbo wakati ambapo ninasikiza muziki, huwa ninapenda kusikiza nyimbo ya Rnb na pia za reggae music Ninahisi kuwa ni nyimbo nzuri na zinapendeza zaidi kamba kama si Ohio ninapenda kusoma kidogo na wakati ambapo sisomi huwa ninapenda kulala.

Rafiki ya wa karibu zaidi ni mwanadada ambaye ninampenda sana ni mwanadada ambaye tulikutana wakati ambapo nilikuwa mchanga zaidi na tulikuwa tunahanza shuguli za kimaisha kwenye kutafuta kazi na mambo mengine kama hayo tulipopatana Tuliweza kujuana na tukaanza kufanya kazi pamoja kazi hiyo ilikuwa sio kazi nzuri zaidi Lakini tulishirikiana kwa kuwa tuliweza kuelewana kwa mwambo mengi zaidi na kushauriana saa katika kimeisha Mimi wakati ambapo tuko na rafiki yangu tunapenda kutembeha kuenda mahali pageni Pia tunapenda kuenda kwenye oteli, kufraia, kula na pia hata kufanya ununuzi yaani shopping kwenye maduka makubwa huwa ninapenda kuenda naye sana, pia huwa tunapenda kujumuika na familia na kufurahia pamoja nao, familia zetu tunajuana, na ni mwanadada mzuri kwa sababu ana utu na tunaelewana naye vizuri zaidi. Mambo mengi ninayofanya ama ninayopitia anaweza kunielewa bila matatizo yoyote.

Mafunzo ambayo yamenisaidia katika kazi ni mafunzo aina ya kielektroniki, kiteknolojia ni mafunzo ambayo yamekuja kunisaidia sana hasa wakati ambapo siku tulifunzwa kuwa yanaeza kusaidia katika utendakazi wakati ambapo unafanya utafiti ama unahitaji kuangalia mambo fulani mtandaoni unaweza kutumia mifuko ama programu za ki programu za mtandao ili kuweza kufanya mambo hayo haraka pia programu za mitandao zinaweza kusaidia katika kuandika kuna programu kama vile canvas inasaidia wakati ambapo mtu anachora ama kutengeneza picha fulani inaweza kusaidia sana Pia kuna nyingine inayojulikana kama Adobe Pia huwa inasaidia sana kwa mambo kama hayo Kuna zile zingine zinazoitwa Google Docs Zinasaidia katika kuweka faili za kielektroniki na kuzipanga vizuri Kwa hivyo mtu hawezi kutatizika.

Mwaka mpya hua ninapenda kusherekea kwanza kabisa kwa kuenda kanisani. Usiku huu ambapo mwaka unaruka ninapenda na hata kama sitaenda kanisani hua ninapenda kujiunga na familia yangu tunasherekea pamoja. Pia hua ninapenda kuenda nje na kutizama kuenda nje na kutizama fatiki Ninapenda kuzitizama kwa sababu hua zinaonyesha rasmi kuwa tumekaribisha mwaka mpya Naweza kuangalia za hapa kwetu jijini Nairobi ama Ninaweza kuingia mtandaoni na kuangalia za nchi zingine ni jambo ambalo limekua kidesturi Sasa unaeza kuzitazama na zinarushwa mahali popote ambapo ulipo.

Kazi ya ushirikiano na wengine hasa wakati yambapo ni watu wambao hamja fahamiana vizuri inaweza kuwa ngumu kidogo lakini jambo kuna mambo katha ambayo ninafanya ilikuwakikisha kuwa ninaweza kufanya kazi nao vizuri kwa ushirikiano na bila matatizo yote kwanza kabisa huwa ninapenda kuwasiliana nao vizuri mawasiliano mazuri yanatengeneza uhusiano muema na ushirikiano muema bila matatizo yoyote pili kabisa huwa ninapenda kupanga mambo yangu na kuafahamisha wakati ambapo ninapanga mambo yangu na kusema ama kuapa mawaidha kama yanavyo hitajika ili kwakikisha kuwa watu wanafanya mambo ambayo yanastaili na jinzi ambavyo yanastaili wakati pia ambapo kuna mtu anahitaji usaidizi wangu huwa ninapenda kusaidia Apia mimi kama kuna kitu ampancho niingependa kusaidiwa huwa ninauliza usaidizi kutoka kwa watu ambao tunafanya kazi nao ilikuwa kwakikisha kuwa kazi imetendeka vizuri.

Huwa ninafua nguo mara mbili kwa wiki kulingana na nguo zilivyo nyingi Wakati ambapo tupo watu wengi zaidi ya watatu kwenye nyumba inamaanisha kuwa nguo zinabadilika kwa sana kwa hivyo kwa wiki Ninaweza kufua hata mara tatu Lakini wakati ambapo tupo wachache zaidi huwa zifui nguo mara nyingi kwa wiki naweza fua hata mara moja Kwa sababu ni mimi na pengine mtu mwingine mmoja ama hata nipo peke yangu kwa hivyo kufua nguo haitakuwa kazi ngumu na tena sibadilishi nguo mara nyingi kwa siku nabadilisha nguo mara mbili tu Kwa hivyo kulingana na wingi wa watu kwenye nyumba hicho ndicho kitu ambacho kina niongoza ninaweza kufua nguo mara ngapi kwa wiki wapo ni watu wengi nafua mara nyingi kama watu ni wachache ninafua mara chache.

Ninasafisha vifaa vyangu mara moja kwa mwezi kwa hiyo namaanisha ni vifaa vyangu vya kielektroniki huwa ninapenda kuvisafisha mara moja kwa mwezi ili kuhakikisha kuwa vinafanya kazi vizuri na havisumbui ama kuharibika wakati ambapo ninaendelea kuvitumia.

Ninapo taka kustarehe huwa ninapenda kuenda kwenye klabu ama kwenye hoteli ambapo kunapikwa vyakula vizuri ama hata mahali ambapo kuna vinywaji vizuri na kuna muziki huwa ninapenda kuenda pamoja na marafiki zangu ama wakati mwingine hata ninaenda pekee yangu ninaweza enda kunywa kahawa ama hata kuenda kutizama wanyama na mambo mengine kama hayo hiyo ni baathi ya mambo ambayo ninapenda kufanya yakiwa ya kistarehe kwangu.

Zoea mzuri ambalo nililojenga ni kunywa maji kwa wingi kila siku huwa ninapenda wakati ambapo ninakunywa maji mengi zaidi Kila wakati ilikuwa kuhakikisha kuwa ninaweza kukaa kama nina maji mengi mwilini ni zoea ambalo ninalipenda na ninajivunia kwa sababu ni jambo ambalo niliweza kuzoea na kwa sasa siwezi kuacha Pia ninatimiza mawazo ya daktari ya kunywa angalao gilasi nane za maji kila siku Pia maji ni muhimu katika mwili hasaa Kwa sasa wakati ambapo tunakula vyakula vienye sukari nyingi maji ni muhimu inasaidia katika kutengeneza damu Nasaidia kwenye shughuli za hutengeneza mwili kuzia magonjwa na pia na kusafisha viungo vya mwili.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni chakula kinacho julikana kama pizza chenye asili ya kiitalia, chakula kitamu kinaladha nzuri na mimi nimewahi ama nimejaribu kukila hapo awali ni chakula kinachopatikana Sio kwa urahisi sana kwa sababu sio chakula ambacho tumekizoea lakini Kwa kukila huwa nasikia kikiwa kitamu zaidi chakula kingine ambacho nimejaribu na ni cha kigeni ni caviar ambacho kimasili yake ni japani Sio chakula ambacho tumekizoea hasa hapa Afrika mashariki kwa hivyo ninaweza sema kuwa chakula hicho nakifurahia kwa sababu ni kitamu na kina ladha nzuri na pia chakula chenye umaarufu tena zaidi.

Wakati ambapo sina kazi nyingi, ninapenda kufanya mazoezi nyakati za asubuhi. Wakati ambapo mwili umeamka na uko freshi kabisa, hakuna mambo mengi ambayo ninafikiria ama kufanya, ninaweza kufanya mazoezi vizuri. Wakati mwingine, wakati ambapo nimekuwa na kazi nyingi ama mambo yamekuwa mengi asubuhi na sijapata wakati wa kufanya mazoezi, huwa ninapenda kuyafanya nyakati za usiku. Siyo usiku sana lakini nyakati za jioni. Sana sana kati ya saa kumi na mbili na saa mbili usiku.

Kuweza kusawazisha ama kuwainisha kazi na maisha ya kibinafsi inaweza kua ngumu kwa kuwa nyakati kama sasa wakati ambapo kila mtu anahitaji kazi huwezi kusema kuwa Kuna mstari uliowekwa mahali ambapo kazi inaishia na mahali maisha yako ya kibinafsi na ina ingilia kwa hivyo mimi huwa ninahakikisha kuwa nyakati za mapunziko Sipokei kazi za simu za kazini wala hata kufanya kazi yoyote Pili huwa nina hakikisha kuwa Wakati ambapo nimetenga masaa ya kazi kama ni kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi na moja jioni, sifanyi mambo mengine ya kinyubani nahusika na kazi peke yake na wakati ambapo ninapotoka kazini saa kumi na moja sifanyi kitu kingine isipokuwa mambo za kinyumbani peke yake Wakati wa mapumziko ya wikendi Pia sifanyi kazi nafanya mambo ya kinyumbani huwa hivyo ndivyo ninasawazisha maisha yangu ya binafsi na yale ya kikazi.

Timu ambayo ninaipenda ya mpira wa migu ni timu inayo julikana kama Chelsea ya inchi ama ya ligi ya uingereza ni timu ambayo ninaipenda kuhishabikia sana na kuyunga mkono Niliweza kuenza kuhunga mkono timu hiyo tangu nilipukua mtoto mchanga kwa hivyo ni kitu ambacho nimependa kukifanya kwa mdambrefu Siwezi kusema kuwa na kifuatidia kwa sana kwa sababu ya shuhuli za kikazi na mambo mingine lakini ninaweza kusema wakati ambapo nilifurahia sana timu yangu ni wakati ambapo iliweza kushinda kombe la uefa champions league Wakati ambapo timu inashinda huwa ninaasikia ni umefurahia na nina sherekea pamoja na marafiki zangu ambao tunaunga mkono timu hiyo nao.

Nina sehemu nyingi zaidi ambazo ninaweza kutoa habari, inaweza kuwa ni mtandaoni, inaweza kuwa pia ni kwenye magazeti, kwenye radio, au hata kwenye runinga. Na wakati mwingine hata unaweza kushuhudia, ama ninaweza kushuhudia habari hizo moja kwa moja.

Kitu ambacho ninapenda kukinunua zaidi ni vifaa vya vipodozi, vifaa vya urembo, ninapenda kuvinunua sana hasaa vifaa vya urembo na vipodozi vya nywele ama hata vipodozi vya vipodozi vyangu vya uso, manukato na vifaa kama vile. Huwa ninafurahia sana wakati ambapo nina vinunua na ni kitu ambacho ninapenda kufanya kwa kuwa ninapenda kung'ara na kupendeza, kuvutia na kunukia vizuri kwanzia ya kichwa adi miguu ninapenda kuwa na nywele mzuri, nguo nzuri na pia ninakaa ni merembeka siku zote kwa sababu mimi ni mchanga bado sijazeeka na urembo ni kitu ambacho nina kipenda sana.

Sanaa ninayopenda zaidi ni sanaa ya kuchora ee Ninapenda michoro wakati ambapo michoro imechorwa na watu wengine ama mimi nimeichora mwenyewe ninaipenda sana kwa sababu ninaweza ku kuchora na kufraia michoro yangu lakini kwa kibinafsi ninaweza kusema kuwa michoro yangu ninapenda kuchora kwenye watu hasa kuchora michoro ya makucha ni sana ambayo ninaipenda kwa sababu kwanza kabisa inakupa riziki na pia inakusaidia kuweza kuonesha ujuzi wako. Saha na kuchangia katika urembo kwa sababu ni kitu ambacho ninakipenda sana kukifanya. Kwa hivyo wakati ambapo ninachora. Saha wakati ambapo napaka kucha rangi. Inasaidia katika urembo na pia kuonesha ujuzi wako wa kisanaa kama mtu binafsi.

Wakati wa siku ambao ninaweza kufanya kazi vizuri zaidi ni nyakati za mchana hasa kuanzia asubuhi masaa ya saa kumi na moja. Saa ya saa kumi na mbili, ama saa moja asubuhi hadi saa kumi na mbili jioni, hayo ndiyo masaa ambayo ninaweza kufanya kazi vizuri na kwa umakinifu zaidi.

Naam ninafuata matukio ya kimataifa hasa matukio yanayo husiana na kisiasa au hata kimichezo huwa ninapenda sana kufuatilia matukio hayo kwa kuwa wakati mwingine na umarufu zaidi na pia ninaweza kuwa nikona mambo fulani ambayo ningetaka kuona kutokana na matukio hayo kwa hivyo. Wakati ambapo kuna matukio makuu ya kisiasa ya kimataifa huwa ninapenda kufuatilia.

Naam ninapenda kunywa maziwa, ninapenda kunywa maziwa aina yoyote kama ni maziwa ya maziwa ambayo yamechachishwa ama maziwa ambayo ni freshi ama hata maziwa ambayo ni maziwa lala yote napenda kuyanywa kwa sababu yana faida nyingi sana kwa mwili na kwangu mimi nimekuwa mpenzi wa maziwa tangu nilipokuwa mtoto mchanga na mahali ambapo nilikua ninakua ama nililelewa maziwa yalikuwa kwa wingi Kwa hivyo ni kitu ambacho nimeishi kufanya tangu nilipokuwa mchanga na ninapenda kukifanya adi sasa.

Ninapenda kutembea mahali ambapo kuna mandhari mazuri na kuvutia, hakuna joto jingi, wala hakuna baridi nyingi, kuna upepo mzuri na kupendeza, pia kuna mahali ambapo kuna miti mingi na ni kusafi, usafi wake ni wa hali ya juu kwa hivyo hewa yake ni safi na inavutia, hapo ndipo mahali ambapo ninapenda kutembea.

Wakati ambapo niko na marafiki zangu, huwa ninapenda kula pamoja nao kwa sababu wakati ambapo tunashirikiana katika chakula ama katika kula huwa ninahisi kuwa tunaeneza upendo. Pia ninapenda kushiriki kwenye shughuli zingine kama vile kwenda kujivinjari pamoja nao kama tunatembea ama tunaenda kwenye hoteli ama kwenye club kujivinjari huwa ninapenda kwenda nao Pia huwa tunaenda kwenye masomo hasa yatakayotusaidia na pia kwenye shughuli zingine za nje kama vile kupanda milima kwenda kuona misitu na mambo mengine kama hayo, huwa tunapenda kushirikiana na kwenda pamoja.

Naam, ninapenda kula popcorn sana na hata mahindi mengine ya kuchemsha na pia ya kuchoma ni kitu ambacho ninapenda kufanya. Popcorm naweza kuzitengeneza nyumbani nanunua mahindi na kujitengenezea mwenyewe nyumbani ama hata ninaweza kununua dukani. Sana sana ninapenda kula popcorn wakati ambapo ninatazama filamu ama wakati ambapo ninatazama kitu kingine chochote, huwa ninapenda kula popcorn sana kwa kua ni tamu na huwa zinasaidia katika kupitisha wakati, wakati mtu anapozila.

Somo ambalo ninalipenda la kisayansi ni somo la biologia ambapo tunasoma mengi kuhusu mili yetu na jinsi ambavyo inafanya kazi. Somo hilo huwa ninalipenda kwa sababu wakati ambapo ni nasoma somo la biolojia ama ninasoma mambo yanayo husiana na biolojia yetu sisi binadamu na hasa ata ya wanyama wengine huwa ninaweza kuwa na ujuzi wa kulinda mwili wangu kutokana na magonjwa na pia wanyama ambao ninawapenda.

Napenda kujifunza mambo mapya kwanza kabisa kwa kusoma vitabu vinaweza kuwa na mafunzo mazuri mapya ambayo siwezi kujua ama ambayo sijui pili huwa ninaweza kuhudhuria masomo ya kisemina ambapo ninaweza kufunzwa mambo mapya kutokana na watu ambao walio na ujuzi wa taathima hiyo na kwa hivyo wanaweza kunipa mafunzo mazuri Pia hua ninapenda kutumia mitandao mambo mengi sana nimeza kujifunza kwa kupitia mtandao wa YouTube ambao natizama video na pia najifunza mambo hayo Pia kuna mtandao wa TikTok umekua pia na video mzuri ambazo ukitumia mzuri uweza kusoma jinsi ya kufanya mambo mengi Kwa mfano nimesoma kupaka rangi kwenye kucha nimejua kwa kupitia mtandao wa YouTube.

Naam ninatumia teknolojia ya sauti hasa wakati ambapo ninajihusisha na mambo ya kuandika ama wakati ambapo ninaandika nakala ndefu ambazo zinahitaji mimi kutumia muda mrefu ninaeza kuandika nakala chafu ambayo huwa ninairekebisha wakati ambapo ninaiandika na kufanya hivyo Natumia teknolojia ya simu inayojulikana kama inayojulikana kama voice audio of voice recordings ambazo hua ninarekodi sauti na maneno yanajiandika kama ninavyoongea na jambo hilo limeweza kunisaidia sana katika kutopoteza wakati mwingi kuandika nakala ndefu ambazo zinahitajika hasa zile zinazotumika ghafla na pia nimeweza kuitumia pia shuleni.